Programu ya simu ninayotumia kila siku, ya kwanza ni whatsapp. Naitumia kwa mawasiliano, kuwasiliana na marafiki, wanabiashara na familia pia. Ya pili ni barua pepe, gmail. Naitumia hiyo kupanga kazi, kujua ni malengo gani nafaa.